Ningependa kujifunza lugha ya kifaransa. Kwa sababu ni lugha ya kimataifa na inazungumzuwa na watu wengi duniani. Hasa katika Barala Afia, Afrika, ulaya na Amerika ya Kaskazini. Kujua kifaransa kuna funguwa fursa nyingi katika kazi biashara na elimu. Hasa kwa mashirika ya kimataifa kama vile kwa mabano Red Cross, UNICEF ambapo lugha hii hutumika sana. Pia kifaransa ni lugha yenye uzuri wa kipekee inasikika vizuri na inatamaduni mkubwa wafasihi sana na muziki na muziki. Kwa kujifunza kifaransa nitakuwa na wezo wa kuelewa na kufurahia vitabu, filamu na nyimbo nyingi kwa lugha hii ya kia kiasili. Zaidi ya hayo kujifunza kifaransa kutaniwezesha kuwasiliana vizuri na watu kutoka nchi tofauti. Jambo ambalo linaweza kunisaidia kujenga urafiki mpya na kuelewa tamaduni nyingine kuwa undani zaidi. Hatimaye nindoto yangu kutembelea nchi kama ufaransa, uswizi au Canada na kujua kifaransa kutaniwezesha kuwasiliana kwa rahisi na kufurahia safari yangu bila vikwazo vya lugha.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa kwa sababu inanipa utulivu na ina ladha ya kupendeza hasa nikinywa asubuhi au jioni. Chai ya tangawizi au maziwa huwa inanifanya nijisikie vizuri na huondoa uchovu. Pia chai ni sehemu ya utamaduni wetu wa kila siku. Mara nyingi tunakutana na marafiki au familia tukinywa chai jambo linaloimarisha uhusiano. Wakati wa baridi au mvua, kikombe cha chai huwa kinaleta joto na faraja kubwa. Ingine, ingawa kahawa nayo ni mzuri kwa kuongeza nguvu. Mimi hupendelea chai kwa sababu haileti wasiwasi au msisimuko mwingi kama kahawa. Chai ni ya kawaida, rahisi na yenye manufaa kiafya pia. Manufaa ya chai ni mingi. Hata hivyo, kuna wakati napenda kunywa kahawa, hasa nikiwa na kazi nyingi au nikihisi usingizi. Kahawa husaidia sana ili kuchangamsha mtu. Lakini kwa ujumla, chai ndio chaguo langu la kila siku.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni juisi ya maembe. Napenda sana juisi hii kwa sababu ina radha tamu safi na ya asili ambayo hunipa furaha kila mara ninapokunywa Juisi ya maembe hunikumbusha utoto wangu kwani nilikua nazoea kuinywa kila mara baada ya shule hasa wakati wa jua kali. Mara nyingi mimi huinywa wakati wa mchana au jioni hasa nikiitaji kitu baridi na kitamu kuniondo kuniondolea kiu. Pia ni kinywaji ninachokipendelea wakati wa chakula cha mchana au nikitulia tu nyumbani nikitazama filamu. Ilikuwa ni mama yangu aliye nifundisha kuipenda juisi hii kwani ndiye aliyekuwa akinitengenezea tangu nikiwa mtoto. Baada ya kunywa juisi ya maembe, mimi huhisi vizuri na kupata nguvu mpya. Inaniweka na hamsa inaondoa uchovu na kunisaidia kustarehe vizuri. Kinywaji hiki si kitamu si kinywaji hiki si tu kitamu bali pia kina virutubisho vingi vinavyo saidia afya kama vitamin C na E. Kwa hivyo juu si ya maembe si kinywaji tu ninachopenda bali ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku hasa wakati wa joto.

Wakati wa baridi kali, mi hupendelea kukaa ndani ya yumba ili kuepuka upepo kali na mvua. Navaa mavazi mazito kama sweta, socks nne na mara nyingine hubeba blanketi hata wakati wa mchana ili niwe na joto la kutosha. Hii hunisaidia sana kuzuia homa na mafua yanayosababishwa na baridi. Pia mi hunywa vinywaji vya moto, vimoto kama chai ya tangawizi au uji ili nipate joto kutoka ndani ya mwili. Chakula cha moto, chakula kimoto kama supu au wali pia huniweka vizuri. Hua siwezi kula vyakula vya baridi wakati wa msimu huu kwani hufanya, hunifanya nihisi baridi zaidi. Wakati mwingi, mimi hujishugulikisha na kazi za ndani kama kusoma, kutazama filamu au kushona ili nisibaki nikifikiria baridi Pia napenda kukaa karibu na jiko au heater ikiwa ipo Kwani hunisaidia kupunguza baridi chumbani. Kukaa karibu na familia wakati wa baridi huniweka vizuri pia Maana tunacheka na kupashana joto pamoja Kwa jumla wakati wa baridi kali, mi hufanya kila niwezalo kuhakikisha nina joto la kutosha na afya yangu inalindwa. Huo wakati ni wa kujitunza na kupumzika zaidi.

Ndio napenda kupanda milima kwa sababu ni shughuli ya kusisimua na yenye changamoto nzuri. Kupanda milima hunipa nafasi ya kushinda hofu zangu, kuimarisha mwili wangu na kufurahia uzuri wa asili. Ni njia nzuri ya ya kuungana na mazingira na kujisikia huru mbali na kelele za mjini. Wakati ninapanda milima huwa nahisi nguvu mpya na hali ya utulivu wa kiakili. Hewa safi, sauti za ndege na mandhari ya kuvutia hufanya uzoefu huu kuwa wa kipekee sana. Pia kupanda milima ni aina ya mazoezi mazuri yanayosaidia kuboresha afya ya moyo na kuimarisha misuli. Napenda pia kushiriki shughuli hii na marafiki au familia kwani tunapata muda wa kuzungumza, kushirikiana na kusaidiana njiani. Ni wakati mzuri wa kujenga ukaribu na kuunda kumbukumbu za kipekee na baada ya kufika kilileni, mafanikio hayo huleta furaha ya ajabu. Kwa hivyo, kupanda milima si tu burudani bali pia ni njia ya kujitambua, kujijenga kimwili na kiakili na kufurahia maisha kwa mtazamo tufauti.

Rangi yangu ya kupendezwa ni samawati. Hii ni kwa sababu rangi ya samawati ni rangi ya utulivu, amani na hewa safi. Inanikumbusha bahari na anga vitu ambavyo huleta hisia ya uhuru na utulivu wa ndani. Samawati pia huashiria uaminifu na busara na mara nyingi huleta hisia ya kujiamini na kuzingatia. Ni rangi ambayo haichoshi kulingana kuangalia na huweza kuendana na rangi nyingine kwa urahisi, iwe kwenye mavazi au mapambo ya nyumba. Napenda pia jinsi rangi hii inavoweza kubadilika kulingana na kivuli kutoka samawati ya anga ya asubui hadi samawati nzito ya usiku. Hii huifanya kuwa ya kuvutia kila wakati.

Napenda kuvaa kofia au kofia ya jua ili kulinda uso wangu na macho kutoka kwa mwanga mkali wa jua. Wakati mwingine, mi hupenda kutumia jeli au mafuta maalumu ya kuzuia jua ili kulinda ngozi yangu isichomeke. Napenda kupanga likizo au kupumzika karibu na maji kama kuogelea katika bawa au baharini ili kupunguza joto mwilini. Huwa napendelea kula vyakula baridi kama aiskrimu au matunda baridi ili kujisawazisha na joto kali. Mara nyingine, napenda kusikiliza mziki au kutazama filamu ili kupumzika na kuepuka shughuli mzito za nje. Napenda kuwa na marafiki au familia karibu ili tufurahie pamoja wakati wa jua kali kwa kubadlishana hadithi na michezo ya ndani. Huwa nakusudia kutumia saa za jua au viatu vya miale pia jua ili kujikinga zaidi na madhara ya jua kali.

Napenda kusikiliza mziki wa aina mbali mbali kulingana na hali ya moyo na wakati. Mara nyingi hua napenda mziki wa komabano R&B kwa sababu unaladha na hisi ya nyingi. Pia napenda mziki wa Afrobeat komabano unanipa nguvu na furaha. Wakati mwingine napenda kusikiliza mziki wa kiasili au tarabu mba unifanya ni hisi utulivu na unayimarisha moyo. Mziki wa komabano hipop pia hua ni miongoni mwa ninayopenda yu. Napenda hasa kwa maaneno, mazito na kwa mabano bitikali kuju. Pia mziki hunisaidia kuondwa msongwa mawazo na kunifanya nijisike vizuri. Napenda mziki unahamasisha hasa wakati wa mozezi au kazi mzito. Pia napenda kusikiliza mziki wa filamu au nyimboza wa mtindo tufauti tufauti. Mziki huongeza umoja wakati wa mkusaniko na sherehe. Napenda mziki wenye ujumbe mzito wa maisha, upendo na matumaini.

Naam, naweza kuishi siku moja bila teknolojia, lakini itakuwa changamoto kidogo. Kwa sababu, teknolojia imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Sehemu, kompyuta na intaneti hutumika kwa mawasiliano, kazi na burudani. Hivyo, kukosa kwa siku moja kuna hitaji mpango mzuri. Lakini pia naamini kuwa kutokuwa na teknolojia kwa muda, unaweza kuwa na faida. Inatoa nafasi ya kupumzika akili, kuwa karibu na watu ana kwa ana, na kufurahia mazingira ya asili bila usumbufu wa skrini. Ni wakati mzuri wa kutafakari kusoma kitabu au kufanya shughuli kama kupika, kuchora au kufanya mazoezi. Hata hivyo kwa majukumu mengi hutegemea teknolojia kama kuna kazi za muhimu au mawasiliano ya dharura kutokuwa na teknolojia kunaweza kuleta usumbufu. Kwa hivyo ningeweza kuishi bila teknolojia kwa siku moja lakini kwa hiari na mpango maalumu.

Napenda kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya heshima, upole na kwa uwazi. Tunatumia mawasiliano ya ana kwa ana au simu na pia ujumbe za maandishi kama kwa mabano whatsappu au barua pepe. Pale ambapo ni muhimu. Hii hutusaidia kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake na tunafanya kazi kwa ushirikiano mzuri. Pia najitahidi kuwa msikivu na kuelewa mawazo na hisia za wenzangu ili kujenga mazingira mazuri ya kazi. Tunaipuka malalamiko yasio ya lazima na badala yake tunajifunza kushughulikia changamoto kwa pamoja kwa njia ya kirafiki na pia yetija. Mawasiliano yangu na timu huwa ya mara kwa mara hasa tunapokuwa na miradi mikubwa au kazi ya zinazohitaji kuongeza ufanisi kazini Kwa ujumla, ninaamini kuwa mawasiliano mzuri ni msingi wa mafanikio katika kazi na huweka wafanyikazi wenzangu katika hali ya furaha na ushirikiano.

Zini, ninafanya ya fochao kuhakikisha unadhifu wangu unadumishwa. Kila siku, mimi hujifunza na kuvaa nguo safi zinazofaa kwa mazingira ya kazi. Naanza siku kwa kuosha mikono vizuri ili kuzuia maambukizi na kuendelea kuosha mikono mara kwa mara. Ninatunza sehemu yangu ya kazi kuwa safi na kuki nikiondoa vitu visivyo muhimu ili kuweka mazingira safi na yenye mpangilio. Ninajitahidi kuwa na nidhamu ya binafsi kama kuondoa uchafu na takataka mara moja. Natumia sabuni na maji safi wakati wa kuoga au kusafisha sehemu za mwili. Nazingatia matumizi ya sabuni au antiseptiki kwenye mikono mara kwa mara hasa baada ya kuguza vitu mbalimbali au kutu. Kuenda msaahali, msaalani. Natoa kipaumbele kwa kutumia vitu binafsi kama kunyoa kinywaji na vyombo vya chakula ili kuepuka kuambukizwa. Nakumbatia usafi wa kifaa na vifaa vya kazi ninavyotumia.

Ninapenda kutembelea ziwa kwa sababu huwa nahisi karibu na maji naishi karibu na maji na ziwa linatofauti mzuri wa mandhari na furaha ziwa huwa na utulivu na hutoa nafasi nzuri ya kupumzika na kufurahia asili Pia kwenye ziwa ninaweza kufanya shughuli kama kuogelea, kwendesha boti na hata kuangalia wanyama wa majini mto pia ni sehemu nzuri sana, hasa unapopenda kuwa na sauti ya maji yanayotiririka ambayo huleta amani. Mto huwa na uhai zaidi kwa sababu waandishi na wanyama wengine hutegemea maji yake. Mimi huwa nafurahia kwenda mtoni kwa pikniki na marafiki au familia, kuogelea hata kuendesha boti ndogo. Lakini kwa ujumla, ziwa linamvuto zaidi kwangu kwa sababu zaidi ya burudani na mazoezi ya maji nyinginezo ziwa huwa na mazingira tulivu zaidi kuliko mto ambao mara nyingi huwa na mkondo mkali. Naam, nimewai kutembelea ziwa au mto.

Nashambulia mabadiliko kazini kwa njia ifuatayo. Kwanza nakubali mabadiliko kama sehemu ya maendeleo na mafanikio kazini. Najitahidi kuelewa mabadiliko hayo kuyapokea kwa moyo wazi na kuangalia jinsi yanavyoweza kunisaidia mimi binafsi na timu yangu. Pili, mi huwa na wasiliana na wenzangu kuhusu mabadiliko hayo ili kufahamu vizuri malengo na madhumuni yake. Hii husaidia kupunguza wasiwasi na hutoa nafasi ya kuuliza maswali au kutoa maoni. Tatu, nakuza ujuzi wangu au nafanya mazoezi mapya yanaohitajika kutokana na mabadiliko ili niweze kuendana na mazingira mapya kazini. Hii inaweza kuwa kujifunza teknolojia mpya mbinu za kazi, mbinu za kazi au mabadiliko ya taratibu. Mwisho mi huwa naweka mtazamo chanya na kuwa na subira kwa mchakacho mzima wa mabadiliko kwani si kila kitu huenda haraka na ni muhimu kuhimili na kustawihisha mabadiliko kwa ustadi.

Nimewai kununua tikiti za Tokio na nimegundua kuwa ni rahisi sana na hutoa uhakika wa kuingia. Tikiti hizo hudumu vizuri na si rahisi kupoteza kama tikiti za kawaida za karatasi. Pia ni rahisi kusambaza kwa marafiki au familia kabla ya tukio. Hivyo huo ndo usumbufu wa kununua hapo hapo. Ninapenda jinsi inavyo rahisisha mpango wa kuhudhuria tukio na kufanya uzoefu wangu kuwa mzuri zaidi. Kwangu, mimi kunuwa tikiti ni chaguo bora na ningependa kuendelea kutumia njia hii mara nyingi zaidi.

Ninapendelea mwanga wakati kwa sababu haufanyi macho kuchoka kama mwanga mkali, lakini pia hauwezi kuwa hafifu mno kwa mwanga mdogo kama mdogo mwanga mdogo. Huu ni mwanga unaonifanya ni jisike vizuri wakati wa kufanya kazi au kupumzika bila usumbufu wowote. Pia mwanga wakati unatoa mazingira mazuri ya kusoma au kufanya shughuli nyingine za ufanisi zaidi. Unatoa mzingatio mzuri kati ya mwanga mkali na mwanga ya uhafifu. Na hivyo huifanya nafasi iwe rafiki kwa macho na akili. Zaidi ya hayo, mwanga wakati husaidia kuzuia maumivu ya kichwa ambayo mara nyingi hutokana na mwanga mkali sana. Hii inafanya niwe na afya bora ya macho na uwezo wa kutimiza kazi zangu kufanisi. Kuliko mwanga hafifu. Mwanga wakati pia huleta hisia za utulivu na faraja. Ambayo ni muhimu sana wakati wakumzika nyumbani au kufanya shughuli za jordani. Hii inasaidia kuboresha hali yangu ya akili na kiafia na huondoa msongo wa mawazo. Hivyo basi napendelea mwanga wakati kwa sababu na manufaa na haufanyi macho kuchoka kama mwanga wa mkali.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia kwa sababu kunanipa muonekano mzuri na huongeza mtindo wa mavazi yangu. Kofia pia ni njia nzuri ya kujilinda dhidi ya jua kali ya ubaridi kutegemea na hali ya hewa Kuna aina nyingi za kofia, ambazo hupendeza kila hafla mbali mbali na ninapozivaa. Mimi huhisi ninaonekana nadhifu na wa kipekee Pia husaidia kuficha nywele zikiwa hazijapangwa vizuri siku hiyo. Kwa jumla, kofia ni nyongeza muhimu katika mavazi yangu na hata huleta tofauti kubwa kama katika muonekano wangu wa kila siku. Ndiposa mimi hupenda kuvaa kofia. Kila siku wakati wa jua kali, baridi kali na pia wakati ambapo nywele yangu haiko nadhifu au pia wakati ambapo nimehudhuria sherehe kama harusi na kofia ni kati ya mavazi.